Mimi hupenda sana zaidi upepo kuliko kutumia AC. Au kwa jina lengine la kiswaili kiyoyozi. Ingawa natambua kuwa kila kimija kina faida zake. Kulingana na mazingira na hali ya hewa. Upepo wa asili hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie huru na karibu zaidi na mazingira. Bina kufungua madirisha na kuruhusu upepo uingie ndani hewa huwa safi na hunisaidia kupumua na urahisi bila kuhisi baridi kali sana. Pia upepo hunifanya nijisikie mwenye amani ya moyo. Hasa jioni au asubuhi wakati hali ya hewa ni tulivu. Faida nyingine ya upepo ni kwamba hauhitaji umeme. Hivyo ni rafiki kwa mazingira na hunisaidia kupunguza gharama za matumizi ya stima. Aaihha, upepo hauna madhara mengi kiafya ukilinganisha na Ac ambayo kwa matumizi ya muda mrefu inaweze kusababishia mafua kikohozi na ngozi kukauka. Hata hivyo nakubali kuwa kiyoyozi kina umuhimu wake, hasa wakati wa joto kali au katika maeneo yenye hewa nzito kama ofisini au kwenye nyumba zilivyofungwa kwa ujumla napendelea upepo kwa sababu ni wa asili, wa garama nafuu na hunipa faraja ya kweli. Ingawa ACi hutumika pale inapohitajika sana.